Kwa kawaida, mimi husherehekea mwaka mpya kwa kuwasha shamra-shamra za mjini na kukweya kilele cha mlima kidogo nikiwa na marafiki wangu wachache. Ambapo sisi hukaa karibu na moto wa kambi tukisubiri saa sita ya usiku huku tukiangalia mwangaza fatiki ukiwaka kwa mbali chini ya bonde. Katika wakati huo wa utulivu, katikati ya upepo mwanana na sauti za wadudu wa usiku, mimi huhisi unyenyekevu mkubwa na kuandika malengo yangu mapya kwenye karatasi ndogo niliyoitupa motoni kama ishara ya kuwacha kale na kukumbatia fursa mpya. Jambo ambalo hunifanya nianze januari nikiwa na akili iliyo tulia na moyo uliojaa ujasiri na kukabiliana na kile kitakacho kuja.

Kwa mara nyingi, mimi huwa na hisi furaha ya ajabu ninapo fanikiwa kukamilisha lengo fulani ngumu nililofanyia kazi kwa muda mrefu. Kama ilivyo kuwa siku ile nilipo maliza kuandika mradi wangu wa kwanza wa kidigitali baada ya kukesha usiku kucha wakati huo, ninapo uona mradi ukifanya kazi vizuri na kuleta matokeo chanya, mimi huhisi kana kwamba mzigo mkubwa umetua begani na nafasi yake kuchukuliwa na nishati mpya. Jambo ambalo hunikumbusha kuwa furaha ya kweli haitokani tu na kupata kitu rahisi, bali linatokana na ule ushindi wa ndani unakuja baada ya kutumia bidii, akili na uvumilivu kutafuta changamoto zilizokuwa zinaonekana haziwezekani.

Mimi huipenda zaidi keki ya Black Forest na kila mara ninapoila nakumbuka kisa cha kusisimua cha siku yangu ya kuzaliwa mwezi may ambopo marafiki zangu waliniletea keki hiyo ikiwa na krimu nzito. Chokleti nyingi iliyo kuanguliwa na matunda ya cherry yenye ladha ya kipekee. Ladha yake tamu inayochanganika na uchungu kidogo wa chokoleti hunikumbusha kuwa maisha ni mchanganiko wa mambo mengi. Na kila kipande ninacho kila, hunipa furaha ya thati na kunifanya nihisi kuwa sherehe yangu imekamilika. Jambo ambalo lilinifanya niamini kuwa hakuna keki nyingini inayoweza kushindana na wepesi na utamu wa Black Forest katika matukio yangu muhimu.

Kama ilivyo desturi yangu, mimi huchagua kutulia na kusikiliza kwanza ninapokuwa kwenye mgogoro na mtu ye yote. Nakumbuka kisa cha siku moja nilipobishana kauli na rafiki yangu wa karibu kuhusu uamuzi wa kibiashara. Lakini baada ya kurudishiana maneno ya hasira, niliamua kunyamaza na kumpa nafasi ya kujieleza upande wake hadi mwisho. Kitendo hicho cha busara, kilipooza jazba, zilizokuwepo, na kunifanya nione ukweli ambao sikuwa nimeufikiria. Jambo lililotusaidia kupata suluhu ya pamoja. Bila kuvunja uhusiano wetu na kukanifundisha kuwa ushindi wa kweli kwenye mgogoro, si kutwaa haja zenye nguvu, bali ni kuwa na ujasiri na kufuata uelewa kabla ya kutaka kueleweka.

Ndiyo, mimi huwa nakula cha kula cha haraka, mara kwa mara, hasa ninapokuwa kwenye safari ndefu. Nakumbuka mchana moja wa joto nilipokuwa nimeshikwa na njaa kali nikiwa njiani kuelekea mkoani nikaamua kununua viazi karai zilizokuwa zimeandaliwa kwa haraka na viungo vyenye harufu nzuri ingawa mimi huhitaji kula milo ya nyumbani kwa ajili ya afya yangu, wakati huo ladha ya kuku na viazi karai vile vilikuwa vitamu na vya kuburudisha.

Mimi mara nyingi hupenda kuvaa mavazi ya kawaida lakini yenye heshima nikikumbuka siku moja niliyokuwa na mkutano muhimu usio rasmi na alafu nilivaa nilivaa suruali ya kitambaa iliyokaa vi zuri na shati la mikono mirefu nililokunja kiasi mtindo huu hunifanya nijihisi uhuru na mwenye kujiaminia katika mazingira yoyote iwe ni ofisini au ninapokutana na marafiki wangu jambo ambalo hunifanya niamini kuwa siri ya mwonekano mzuri si shughuli tu kwa nguo bali ni jinsi unavyochagua mavazi yanayoakisi utu wako na kukupa urahisi wa kutembea na kufanya kazi mchana kutwa bila usumbufu wa wowote ule.

Mimi huwa nasomea habari zangu kupitia mtandao ya kijamii kama vile X na tovuti za habari za kimataifa kama vile BBC na Aljazeera. Nakumbuka asubuhi moja nilipopata habari ya dharura kuhusu mbadiliko ya ahali ya hewa sekunde chache baada ya kutokea. Kasi ya mtandao hunifanya nikae karibu na matukio yanayoendelea ulimwenguni kote kwa wakati halisi. Jambo ambalo hunipa uwezo wa kuchuja ukweli na kupata mitazamo tofauti kutoka kwa watu mbali mbali. Nikiamini kuwa, abari sahihi na za haraka ni nyenzo muhimu ya kufanya maamuzi sahihi katika ulimwengu wa sasa unawokwenda kasi.

Mimi huwa napenda zaidi pahali pa kimya nikikumbuka alasiri moja tulivu nilio keti kwenye maktaba ya zamani wapo sauti za kipekee ilio sikika ilikuwa ni ya kugeuza kurasa za vitabu tu tulivu hiyo hunipa nafasi ya kusikiza mawazo yangu vizuri kutafakari kwa kina na kufanya kazi yangu kwa umakini mkubwa bila usumbufu wowote jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye amani na ubunifu zaidi kuliko nikiwa kwenye mazingira ya kelele yanaweza kunichokesha haraka sana.

Ndiyo, mi huwa napenda sana kusoma maoni ya mtandaoni. Nakumbuka siku moja, niliokuwa nataka kununua simu mpya na nikajikuta nikitumia saa nzima kusoma maoni ya watumiaji. Ingawa wakati mwingine kuna malumbano yasiyo na tija, kusoma maoni hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti tofauti ya watu kutoka tamaduni mbali mbali. Na kunifundisha kuwa kila mtu ana uzoefu wake wa kipekee jambo ambalo hunifanya niwe mdadisi na mwenye tahadhari kabla ya kuamini jambo moja kwa asilimia mia moja nikiamini kuwa hekima ya wengi naeza kuwa dira mzuri ya kuniongoza kwenye maamuzi sahihi.

Mimi huwa naamini kuwa uwazi na usikivu wa dhati ndiyo kipaumbele kikubwa katika mwasiliano ya kazini. Nakumbukia mradi moja uliokuwa unakaribia kufeli kwa sababu ya kutoelewana lakini tulipoketi pamoja na kila mmoja kueleza changamoto zake bila hofu tulipata suluhisho la haraka ambalo lilileta ushindi wa timu nzima mawasiliano ya wezi yanajanga uaminifu na kuzuia migogoro isio ya lazima jambo ambalo hunifanya nijihisi salama na mwenye tija zaidi ikiwa mazingira ya kazi. Naamini kuwa uwezo wa kumskiliza mwenzako kwa makini na ni muhimu zaidi kuliko hata uwezo wa kuzugumza vizu.

Mimi mara nyingi hupenda kutoka nje na familia yangu hasaa kuenda bustanini kwa ajili ya chakula cha mchana kisha tunacheza michezo ya asili, tunacheka na kufurahia mandhari ya kijani huku tukiwa mbali na vishawishi vya runinga au simu kutoka nje, hunipa nafasi ya kujenga mahusiano imara na wapendwa wangu katika mazingira mapya. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye furaha na kuridhika.

Mimi huwa natumia simu yangu zaidi kwa ajili ya kujifunza na kuungana na watu nakumbuka safari moja ndefu, basi ambapo niliweza kusoma kitabu kizima cha kielektroniki, na kujibu baruapepe muhimu jambo linalonifanya nione jinsi kifaa kidogo hicho kilivyo na nguvu ya kubadilisha maisha yetu uwezo wa kuwa na maktaba nzima na ofisi mfukoni kwangu hunifanya nijihisi mwenye uwezo wa kufanya lolote popote nilipo.

Mawasiliano ya ana kwa ana ndio njia inayo dhamini zaidi kwa sababu inaniruhusu kuona hisia, lugha ya mwili na sauti ya mtu kwa uhalisia. Kupitia mazungumzo ya moja kwa moja, uelewa unakuwa wa kina zaidi na ni rahisi kujenga uaminifu na uhusiano imara na wengine.

Pamoja na familia yangu, mara nyingi tunapenda kutenga muda wa kula chakula cha jioni pamoja bila kuwepo kwa simu wala television. Huu ndio wakati ambapo kila moja, anapata fursa ya kueleza jinsi siku yake ilivyo kuwa, kucheka na kushauriana kuhusu mambo mbali mbali. Mazungumzo haya ya mezani yatufanya tuwe karibu zaidi na kuelewana kwa kina.

Ninapofanya kosa kazini hatua yangu ya kwanza huwa ni kukubali kosa hilo bila kutoa visingizio au kumnyoshea mtu mwingine kidole ninaamini kuwa uadilifu huanza na uwezo wa kusema hapa nimekosea na niko tayari kurekebisha. Kujificha au kuficha makosa mara nyingi hufanya tatizo kuwa kubwa zaidi baada ya muda.